Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi, ikifuatiwa na nyama ya ngombe, ya kuku, ya kondoo, halafu, ya mwisho ni nyama ya sungura. Napendelea nyama ya mbuzi kwa sababu inaladha nzuri, protini nyingi na mafuta kidogo hivyo, huonekana kuwa bora kiafya. Pia nyama ya ngombe ni chanzo kizuri cha protini na madini kama vile ya chuma, ambayo kwa kizungu yajulikana kama iron, ingawa badhi ya sehemu huwa na mafuta mengi. Nyama ya kuku pia ninaipenda kwa kuwa ni rahisi kuipika, halafu ina mafuta kidogo, hasa katika sehemu ya kifua na pia inafaa kwa watu wengi, watu wengi wanaipenda zaidi. Nyama ya kondoo inaladha ya kipekee na virutubisho muhimu lakini huwa na mafuta zaidi kulingana na umri wa kondoo. Kila kondoo nyama ya kondo changa inamafuta kidogo lakini ambao imekoma inamafuta mingi. Nyama ya sungura ni nyepesi, laini na ina proteini nyingi pamoja na mafuta kidogo sana hivyo inafaa kwalishe ambayo ni ya kiafya.

Ndiyo, nina ndege ambao ninawafuga nyumbani ambao mfano wao ni kuku, bata na kware. Na kila aina ya ndege hawa ambao ninawafuga wana umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kaya na uzalishaji wa chakula mfano. Kuku ni muhimu sana kwa sababu wanatoa mayai na pia wanatoa nyama ambayo ni gharama nafuu sana. Pia kuku wanakua haraka na nirahisi kuwafuga atakama eneo ni ndogo sana. Na tukiangalia mayai ya kuku ni chanzo kizuri cha proteini, vitamini na madini muhimu sana ambayo ni bora katika afya ya binadamu. Hata hivyo kuku hao pia huwa wana hasara kwa sababu pia ni rahisi wao kuathirika kwa magonjwa kama vile Newcastle ambapo watapewa chanjo itakuwa ni rahisi wao kupona. Na pia kuku hao wanahitaji wangalizi wakaribu sana katika lishe na usafi wa sehemu ambapo wanalala kwa mfano banda la kuku ili niweze kuepuka kupata vifo vingi sana ambao vitashusha uzalishaji wa kuku hawa. Pia bata na kware nao wanamchango mkubwa sana katika ufugaji wangu wa ndege hawa nyumbani Lakini pia wanachangamoto zao Lakini ukiona bata ni wastahimilivu zaidi dhidi ya baadhi ya magonjwa Pia wana aina nyingi ya vyakula na mayai yao pia yanalishe ya juu hasa kwa proteini na mafuta Lakini hasara yao nikuwa wanahitaji maji mengi na mazingira yenye unyevunyevu. Jamba ambalo linaweza kuongeza gharama na kusababisha uchafu kama usafi ya utazingatiwa. Kware pia kwa upande mwingine wanakua haraka, pia wanataga mayai mapema na wanahitaji nafasi ndogo hivo wanafaa kwa ufugaji wa kibiashara kwenye maeneo madogo. Hata hivyo ni ndege wadogo na dhaifu pia wanahitaji usimamizi wa kimakini sana na pia chakula chao lazima uwe na chakula malumu na hupata msongo wa mawazo kwa urahisi jambo ambalo linaweza kupunguza uzalishaji kama mazingira hayaja boreshwa zaidi.

Ndio, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochangia afya ya mwili na akili kwa kiwango kikubwa. Mfano, kupanda milima husaidia kuimarisha misuli, moyo na mfumo wa kupumua. Huku pia ikipunguza msongo wa mawazo kupitia ukaribu na mazingira ya asili. Pia ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu geografia, saikolojia na utamaduni wa maeneo tofauti. Mfano, hasa pale mlima unapohusishwa na jamii zinazozunguka mlima huo. Kwa upande wa kijamii na kisaikolojia, kupanda milima pia inajenga pia nidhamu, uvumilivu na kujiamini. Kwa sababu mtu hujifunza kuweka malengo ya kuyafikia, hatua kwa hatua, licha ya changamoto za njiani, ambazo ni nyingi sana pale unapokuwa umeamua kupanda mlima. Lakini hata hivyo kupanda mlima pia huwa na changamoto na hasara zake ambazo ni muhimu kuzizingatia. Kwa mfano ni shughuli inayohitaji maandalizi mazuri ikiwa ni pamoja na mazoezi ya awali vifaa sahihi na maarifa ya usalama bila haya mtu utajikuta kuwa utakumbana na majeraha ama utapata uchovu ama kuna hatari pia za kiafya kama vile upungufu wa hewa kwenye mlima mirefu mirefu sana Lakini hali ya hewa pia inaweza kubadilika ghafla na kufanya safari ikawa hatarishi kwa sababu pia hili jambo linaweza likaongeza gharama za usafiri na vifaa ambavyo unahitaji kutumia kupanda mlima. Kwa hiyo, licha ya faida nyingi ambazo huwa ninazipata pale ninapanda mlima, pia kuna changamoto ambazo ninazitilia maanani na kunifanya niweze kuwajibika ili niweze kufurahia manufaa ya kupanda mlima na kupunguza hatari ambazo zinaweza zikatokea.

Zawadi nzuri ambayo nimeweza kuipokea ni kitabu cha riwaya ambacho kimeandikwa na muandishi Paulo Kohelo ambacho kinaitwa The Alchemist. Ariwahi ana zungumzia safari ya kijana anaitwa Santiago, anayefuata ndoto yake binafsi, licha ya vikwazo na hofu. Hadithi yaki inasistiza umuhimu wa kusikiliza sauti ya ndani, kuthubutu kuchukua hatua na kuamini kwamba kila mtu anakusudi la kipekee maishani. Riwaya hii imeweza kunisidia hasa kunipa motisha ya kutazama changamoto kama sehemu ya safari ya kujijenga, si kama kizuizi ama vizuizi vingi ambavyo vinaweza kunikatisha tama. Kwa upande mwngine pia zawadi hii imenifundisha thamani ya maarifa ya na fikra pana kuliko vitu vya muda mfupi mfano. Tofauti na zawadi zingine ambazo mtu unaweza pewa mfano zawadi za kimwili zinaweza kuchakaa au kusahaulika. Zawadi ya kitabu inaendelea kuwa chanzo cha msukumo hasua pale unapokuwa unasoma ukirudiarudia Lakini hata hivyo zawadi hii inachangamoto kidogo kwa sababu ujumbe wake unahitaji muda wa kutafakari ili uweze kuelewa kwa kina na si kila msomaji anaweza kupokea kwa mtazamo ule ule pamoja na hilo, riwaya hii imekua ukumbusho kwamba mawazo, ndoto na maarifa ni zawadi zinazoweza kubadilisha mwelekeo wa maisha ya mtu kwa namna ambayo inaweza ikadumu katika maisha yetu.

Kuanza mradi mpya wa kazi kunahitaji mpango atua kwa atua ili uweze kuhakikisha mradi unafanikiwa Kwa hio muda mwingi ninapokuwa nikianza mradi huwa ninahitaji kuweka orodha yangu ya mipango kutoka hatua moja na hatua nyingine muda utakaotumika vizuri na pia na rasilimali ambazo nitaweza kuzitumia ili kufanisi mradi huu Kwa hio hapa nina hatua ambazo ninaweza kuzitumia mfano hatua ya kwanza ni huwa natambua lengo na uigo wa mradi Kwanza ninaelewa ni kwanini mradi huu ninaufanya na ni nini ambacho kinatakiwa kufikiwa Ninaandika malengo ya mradi kwa uwazi na ninaweka mipaka ya uigo wake mfano, ikiwa mradi nikuanzisha mfumo wa kusimamia mfano kama vile maabara, Lengo ninaloweza kuandika ni kuwa ninahitaji kuboresha ufanisi, ukusanyaji na uhifadhi wa sampuli katika maabara yangu ya kisayansi, katika miezi, mitano, ijayo kwa mfano. Wigo huu unaweza kujumuisha tu maabara moja au pia ninaweza kujumuisha maabara nyingine. Halafu hatua ya pili ninafanya uchambuzi wa mahitaji na rasilimali ambazo ninahitaji. Kwa mfano ninatambua, rasimilaze ninazohitaji mfano watu, vifaa, bajeti, muda na maarifa. Pia ninachunguza changamoto zinazoweza kujitokeza mfano. Katika mradi wangu wa maabara ninaweza kuhitaji kompyuta ambayo inamfumo wa usimamizi wa data, sensor za uhifadhi wa sampuli na wafanyikazi labda wawili waliobobea katika usimamizi wa data. Hatua ya tatu ninatengeza mpango wakazi na ratiba mfano. Ninagawanya mradi katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kupimika ambazo kwa lugha ya kiingereza zinaitwa milestones ninapangilia kazi kwa wakati maalum na washiriki waliokokazi kwa ajili ya majukumu hayo mbalimbali mfano naweza nikaandika kuwa wiki ya kwanza hadi ya pili ninafanya uchambuzi wa mahitaji na kununua vifaa, wiki ya tatu hadi ya nne, nina, mfano ninakusanidi mfumo wa kuingiza data za majaribio, ambazo zitanisadia katika maabara yangu, wiki ya tano hadi ya sita, mafunzo ambayo nitawapa wafanyakazi, na kujaribu mfumo ambao nimeweka, na pia wiki ya saba, ninaweza kuandika jinsi nitakvyoripoti maendeleo na kurekebisha, kasoro ambazo nitakuwa nimejifunza kutokana na kuanzisha mradi huo halafu hatua ya nne ninaweza kutambua wadau au na njia ya mawasiliano mfano ninaweza kutambua ni nani wanahusika au wanaohitaji taarifa za kupanga jinsi ya kuwa shirikisha kwa mfano mazingatio ya mawasiliano ambayo ninahitaji kuyaweka katika roda yangu Kwa sababu haya ni muhimu hili niweze kuepuka upungufu wa mfumo wa taarifa katika kazi zangu. Mfano, mkurugenzi wa maabara, wanasayansi na wahudumu wa teknolojia, wanapaswa hote kupewa ripoti za kila wiki kupitia mfano kama baruapepe au kuweza kuwa na mikutano ya kila mwezi. Halafu pia ya aina hatua ya tano ambayo ninaweza kuzingatia ni anza ya utekelezaji. Kwa nini? Kwa sababu kufanya kazi hatua kwa hatua kulingana na ratiba kuzingatia rasilimali na wigo kunahitaji anza ya utekelezaji. Hili liwezesha kuhakikisha kila hatua inakamilika kabla ya kuendelea. Haafu jambo la mwisho ninahitimisha ripoti yangu ama mpangilio wangu kwa sababu baada ya kufanikisha malengo ya mradi ninafaa niandike ripoti ya mwisho yenye mafanikio ama changamoto ama mapendekezo ambayo yataniwezesha kuendeleza kazi hii mbeleni au kuipanua zaidi.

Ndiyo, ni ninapenda kununua vitu tofauti aa kutoka katika maeneo mbalimbali kulingana aa na aina ya bidhaa ambayo, ninahitaji ama urahisi waa kuweza kupokea bidhaa hiyo. Kwa mfano kwenye supermarket huwa ninapenda kununua vitu vya kila siku kama chakula, matunda, mboga, bidhaa za msingi kama sukari, unga, mafuta na vinywaji Kwa sababu kuna urahisi wa waa kupata vitu hivyo kwa paamoja au mara nyingi kuna bidhaa zinazo akisi ubora na usafi pia katika supermarket ninapata cha cha chaguo la bidhaa nyingi kutoka sehemu tu moja ambapo inanirazishia aa kulinganisha bei kati ya bidhaa moja au ubora kati ya bidhaa moja kwa bidhaa maalumu au za kipekee napenda pia kununua kwenye masoko ya kienyeji ama manduka madogo madogo mtaani pia hapo ninaweza kupata bidhaa kama viungo vya asili bidhaa za mikono mfano kama ni samaki, nyama ya kienyeji au matunda yasiyo ya kawaida faida ni kuwa bidhaa ni safi mara nyingi pia bei ni nafuu na unasaidia wakulima pia na wafanya biashara wadogo wadogo. Hasara inaweza kuwa pale ambapo bidhaa zingine siyo safi au hazipo kila wakati unapokuwa ninahita ninapokuwa ninahitaji. Na pia katika a aa swala lingine nikuwa, ninaweza pia nikanunua bidhaa kupitia kwa wachuuzi ambao wanaleta bidhaa nyumbani. Hili linakuwa ni jambo rahisi kwasababu ninaweza kupokea bidhaa nyumbani bila kutumia a rasimali rasmil rasilimali nyingi kwenda kutafuta bidhaa hizo.

Ndiyo ninapenda hesabu kwa sababu hesabu ni muhimu kwatika kuelewa ulimwengu wa takwimu, fedha, sayansi na teknolojia. Pia hesabu inasaidia kukuza ufikivu, wa akili, nidhamu na uwezo wakutatua ma matatizo kwa njia ya mantiki. Kwa sababu pia kupitia hesabu hii mtu anaweza kufanya makadirio sahihi kupanga bajeti au kubaini mifumo na uhusiano wa wa namba. Lakini pia hesabu muda mwingine huwa na changamoto pale ikichanganya kanuni nyingi au nambari nyingi ngumu ngumu kwa sababu hapo inahitaji umakini mkubwa, muda wa kutafakari na mazoezi endelevu Iri uweze kuepuka kukutana na makosa kama hayo.Lakini pia changamoto hizi hufanya mafanikio kuwa ya thamani zaidi na mara nyingi ni kuridhisha kuona tatizo ngumu likitatuliwa kwa uangalifu na njia sahihi unapata kuwa jambo hili linasidia katika akili yangu kuwa na upeo mkubwa sana kutatua mambo mengi ata yale ambayo haya hitaji hesabu.

Kumbukumbu ya ututoni ninaipenda zaidi ni wakati nikiwa shule ya msingi, haswa nikiwa na umri wa miaka tisa tulipoku tukicheza soka kijijini pamoja na rikazangu. Hii kumbukumbu ni maluumu kwa sababu inanikumbusha usiano wa urafiki, furaha, isio na masharti na uhuru ambo tulikuwa nao tukiwa watoto. Tucheza soka kwenye uwanja mdogo wa kijiji maranyingi tulijitengenezea mashabiki kwa familia na majirani na kila goli lilikuwa chanzo cha furaha kubwa. Sauti za kicheko, miguu, igongana na mpira na jua la mchana lilikuwa likitupa mwangaza na haya yote ninapukua ninayajumumisha inanifanya yanafanya kumbu kumbu yangu kuwa ya kipekee. Nikiwa nikikumbuka na hisi furaha na msisimuko wa wakati huo kama vile nilikuwa sehemu ya jambo kubwa na lamana licha ya kuwa nilikuwa mtoto mdogo Pia inani kumbusha msisimuko wa ushindani wa kijana, maadili ya kucheza pamoja na kujifunza kushirikiana Hili jambo unapata kuwa linanipa furaha sana kipekee kwa sababu siwezi pia nikaweza kurudia kumbu nikarudia hali hiyo ya utotoni. Kwa hiyo kila mchezo ulikuwa ni tofauti na marafiki walikuwa wakiwa na mawazo tofauti na mfano mchezo huo ulikuwa natupa goli ambalo lilikuwa haditi yetu binafsi ya utoto. Hata tunapokua tukikutana tukiwa wakubwa bado kwenye umri huu, tunaweza kufurahia kumbu kumbu hiyo. Kwa hiyo, kumbu kumbu hii imebaki kuwa chanzo chafura na motisha katika maisha yangu. Ikiniwakilisha wakati wa huru na wadhamani sana wa maisha yangu ya ya awali na ni nifuraha sana katika maisha yangu kuwa na kumbu kumbu ya ainahii ya kipeke.

Jambo ambalo linanifanya nifurahi sana katika maisha yangu ni mafanikio yangu katika nyanja mbali mbali za maisha. Kwa sababu kila nyanja ambayo ninaifanikisha inanipa hisia ya kuridhika na kujiona kuwa ni mtu wa maana kwenye maisha yako. Kwa upande wa kiakademia, mfano, furaha inakuja pale ninapopata matokeo mazuri, ama pale ninapokamilisha masomo magumu au ninapokuwa ninaelewa kwa kina dhana changamoto. Mfano, ni kama ushindi mdogo kila siku unaojenga kujithamini na kujiamini sana kwenye maisha hasa haya katika eneo la kiakademia. Katika maisha ya kijamii pia huwa ninapata furaha sana marafiki na uhusiano wa dhati hunyoeka kwenye hali ya furaha sana kwa sababu huwa huwa urafiki huu au uhusiano huu unajenga ushirikiano, unaleta kucheka ama kushirikiana katika changamoto mbali mbali. Ambalo ni jambo ambalo linaniongezea hisia ya kuwa sehemu ya jamii na msaada wa pande zote katika jamii hii. Mfano katika upande wa kazi yangu ya maabara, nina furaha sana pale ambapo, ninapofanikisha miradi mbali mbali, ninaweza kupata matokeo sahihi ya majaribio mbali mbali kwenye maabara, au pale ambapo ninaanzisha mchakato unaoleta ufanisi katika maabara. So kwa hiyo mafanikio haya yananiweka kwenye hali ya kutambuliwa na kuheshimiwa na wenzangu na yananipa motisha wa kuendelea kuboresha ujuzi wangu katika sehemu yangu hii ya kazi. Kwa ufupi, furaha yangu inatokana na mchanganyiko wa mafanikio mbali mbali katika maisha yangu, katika kitaaluma, ushindi binafsi, uhusiano mzuri wa kijamii, yote yananijengia hisia ya kuridhika. Mfano, ninapata kuwa na maana au msukumo wa kuendelea kushirikiana na kufanikisha malengo yangu.

Wakati ambapo kuna mgogoro na mtu, mimi huwa ninapendelea kuchukua hatua za kutuliza hali kwanza. Alafu kisha ninaelewa upande wa pili, kabla ya kutoa jibu langu. Kwanza, ninajaribu kusikiliza kwa makini ili kuelewa kilicho sababisha mgogoro na hisia zinazo husika. Kwani mara nyingi kutokuelewa kunatokana na mawasiliano hafifu kati ya watu ambao wana migogoro. Hili limeweza kunisaidia kupunguza msukumo wa ghafla ama kuunda nafasi ya mazungumzo ambayo hayana heshima. Kisha baada hapo nina shughulika na tatizo kwa mtazamo wa kutafuta suluisho badala ya kulalamika au kulalamika upande wapili. So hili ninaweza kulitimiza kwa kujaribu kubadilisha mgogoru kuwa nafasi ya kujifunza. Ili linalifanya kwa kuelewa tofauti za mitazamu, ninaonyesha pia uvumilivu na kupata suluhisho linalo kubalika na upande zote. Njia hii imeniweza kunisaidia kudumisha uhusiano mzuri, nimeweza kupunguza hasira zisizo za lazima na maranyingi pia nimeweza kupata matokeo bora zaidi kuliko majibu ya ghafla au ya kibinafsi ambao yangeweza kupanua au kuzidisha zaidi mgogoro huo.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia ya furaha sana na mda mwingine hua pia nina mshangao kidogo kwa sababu ya furaa zaidi ambayo ua ninapata pali ambapo ninakuwa nimezungu kwa na familia na marafiki wakaribu. Kumbu kumbu yangu ya siku yangu ya kuzaliwa ambapo nilikuwa na sherehe ya ya kufuraisha sana ni ile ambapo nilikuwa ni naitimu miaka kuminanane na imebaki kuwa maalum sana kwa sababu ilikuwa siku ambayo nilikuwa Nina ninaacha utoto na ninaingia katika hali ya kuwa mtu mzima siku hio nilikutana na marafiki zangu wengi, haswa wale washule na majirani pia tulicheza, tukacheka na tukashiriki chakula kizuri. Furaa ya kuwa mtu mzima ilinifanya, nijione kuwa mtu maalum katika jamii na ishara zote za upendo ambazo zilitoka katika wanafamilia na wapendwa wangu wengine. Zilifanya sherehe hio inipe hisia ya uhuru, kuwa na wajibu na kuanza hatua mpya ya maisha yangu. Ninapenda aina ya keki sana, mbali mbali pale ninapokua na sherehe kama ezi mfano kama ni keki zile ambazo zina chokoleti, zenye zenye ulaini na matunda kidogo kidogo juu yake kwa sababu zina changanya ladha tamu na uzuri wa muonekano wa keki. Zawadi ambayo huwa ninaipenda sana kupokea wakati huu ni kitabu cha riwaya ambacho kinaweza kuninufaisha au kunifundisha jambo jipya. Mfano mfano kama riwaya ile ya things fall apart ambayo imeandikwa na chinua achebe au riwaya ya half of a yellow sun ambayo imeandikwa na chimamanda ngozi adichie ni mfano wa riwaya ambazo ni meweza kuzipokea katika siku zangu za ya za kuzaliwa ambazo nimesherekea zilizo. Pita na zawadi hizi zimekua ni za kipekee kwani zimeweza kunifuraisha pamoja na kuniongezea maarifa na mtazamo mpya katika maisha yangu. Kwa hio, sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu ni mchanganyiko wa furaha, kujumuika na familia, marafiki, kukua na ladha nzuri, kutokana na keki, na vyakula mbali mbali, na pia kupata maarifa mapya kutokana na zawadi za vitabu ambazo ni napokea.

Kila siku natumia gari la kampuni au gari la wafanya kazi kufika katika eneo langu la kazi kwa sababu ninafanya kazi kutoka jumatatu hadi ijumaa. Njia hii nakuwa ni raisi na salama sana kwani naifanya safari yangu kuwa ya haraka bila kuwa na msongo wowote au sumbufu wowote ambao unaweza ukatokana na kutumia njia zingine za usafiri wa uma. Gari la kampuni pia linahakikisha nafasi ya uhakika wakuasili kazini kwa wakati hali inayo saidia kupanga siku na kukidi majukumu ya kazi ambayo ninayo katika siku hiyo kwa ufanisi ya ubora mzuri zaidi. Hata hivyo changamoto zake ni kwamba mara nyingine pia inaweza kuwa na usumbufu wa trafiki njiani au ukosefu wa uhuru wa kuchagua muda wa kuondoka au marudio ya safari kwa sababu muda mwingi kuna ratiba ambayo inafuatiliwa na gari hilo nafaa kuwa niwe nimeamuka asubuhi mapema ili gari hilo lisiweze kuniacha ama jioni lazima pia ni rudi na gari hilo jambo ambalo linafanya kuwa sina uhuru wakueza kuchagua muda ambayo ninaitaji kutoka au kufika nyumbani Lakini kwa ujumla kutumia gari la kampuni kama sehemu yangu ya usafiri ya kila siku, naweza kunichangia kuwa na uraisi, usalama na ufanisi wa kila siku. Hasa pale ambapo muda ni muhimu na kazi yangu inaitaji uwepo wa kila siku.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu ni chaguo bora katika afya na pia chakula hicho kinasaidia mwili kuwa na nguvu lakini pia hakileti hatari kubwa za kiafya zinazousiana na ulaji wa mafuta mengi kama kuongeza vile uzito au kuongezeka kwa kolesterol mbaya. Chakula hiki huchangia usawa wa nishati katika mwili, pia huniweka na hunipa nguvu na kunifanya niweze kufanya kazi na shuguli za kila siku bila kuumia. Chakula hiki huchangia usawa wa nishati katika mwili, pia huniweka na hunipa nguvu na kunifanya niweze kufanya kazi na shughuli za kila siku bila kuumia. Mafuta kidogo ya afya yana ubora zaidi na ndio sababu ninapenda sana kula vyanzo vya chakula ambavyo vina mafuta kidogo mfano kama vile samaki wenye mafuta kidogo kama samaki wa baharini ambayo wanajulikana kama vile salmoni ama saldins. Pia ninaweza kula vyakula vya mbegu kama karanga, almond na mbegu mfano za alzeti na pia mafuta ya mizeituni au mboga mboga za majani na pia tunda vile la avocado ni vyanzo vya chakula ambavyo vina toa vyakula mafuta kidogo Kwa hivyo chakula chenye mafuta kidogo ni kitamu kwangu na pia kina lishe nzuri na pia manufaa yake katika mwili ni mazuri zaidi ambapo ninaweza kupata vitubisho ambavyo avitaatiri au kuleta afya mbaya katika mwili wangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto hasa wale wenye umri wa kati ya miaka minne hadi kumi na miwili. Kwa sababu kila kundi la umri lina aina yake ya michezo inayofaa na changamoto zinazowafaa. Kwa sababu, mfano, watoto wadogo ya miaka minne hadi sita napenda michezo ambayo inahusu kuhamahama ama kushughulika na vitu vidogo vidogo. Kama vile kucheza mchezo unaojulikana kama vile tag kujenga nyumba ndogo ndogo ambazo zinaitwa kama nyumba za blocks au michezo ya kuthibitisha rangi na wanyama. Michezo hii inasaidia kukuza ufahamu wa mwili wao kuwapa umuhimu wa motor skills na uelewa wa rangi na miundo mbali mbali. Ukija katika watoto wa miaka 7 hadi kumi na miwili napenda michezo ya kimashindano kidogo na maadili ya ushirikiano kama vile mfano soka, mchezo wa basketbol ama mchezo wa kuigiza kwa sababu michezo hii ina wapa ustadi wa kijamii, mshindano wenye heshima na ushirikiano pia. Pia huku pia michezo hii inaweza ikawasaidia na nguvu za kimwili na kuweza kufanya akili yao kuwa bora zaidi kwa sababu ya mazoezi yanayotokana na michezo hii. Kwa hiyo kila mchezo huwa na furaha, huwa na kicheko, huwa na fursa ya kujenga uhusiano wa karibu katika watoto hao wa miaka minne hadi kumi na miwili. Jambo hili pia linaongeza kuwa na urafiki na linaniimarishia hisia nzuri kati yangu na watoto hao kwa sababu ya kuwa na usalama na nafuraha kati yetu mimi na watoto wa umri huu.

Napenda kupiga picha mara kwa mara kulingana na tukio ama umuhimu wa kikonfano katika arusi napenda kupiga picha nyingi zaidi kwani ni tukio la furaha kubwa sana, halafu ni tukio lenye wageni wengi, mavazi maalumu na ni tukio la kihistoria ambalo linapaswa kuhifadhiwa. Picha nyingi zinakikisha kila hatua muhimu, ninaweza kuirekodi, mfano kama vile kuingia kwa bibi harusi, kubadilishana pete, ama kuvishana pete, kuonyesha umuhimu wa mapenzi, na pia vicheko vya wageni mbali mbali. Kwa upande mwingine katika matukio kama vile mazishi napenda kupiga picha chache zaidi kutokana na uzuni na heshima inayotakiwa. Hapa ni muhimu kuhifadhi heshima kwa familia na waombelezaji hivyo picha ni chache za makini na picha hizi ni kwa heshima kubwa sana. Na pia idadi ya picha inategemea kifaa ambacho ninatumia kupigia nacho picha kwa mfano maranyingi napigia kwa kamera ya kitaalamu, inatoa picha za ubora wa juu na ninaweza pia nikatoa picha kwa mwonekano wa hali ya halisi ama hali iliyo ya juu zaidi sana. Lakini wakati mwingi napiga picha kwa simi yangu ya mkononi ikiwa ni tukio dogo au nikiwa ni napigia picha kwa haraka. Kwa jumla mimi ninapenda sana kupigia picha kutokana na idadi ya picha ninazohitaji, kutokana na tukio, hali ya kihisia ama kifaa nilicho nacho mkononi. Haya yote yananisadia kuwa ninapata kumbu kumbu, ninazikamata kwa ubora wake na pia ninazingatia heshima ya Tukio.

Kwa asilimia kubwa sana napendelea mahali pa kimya kwa sababu pananipa amani na utulivu, pia pananisaidia kufikiria kwa kina na kupumzika kisaikolojia. Mara nyingi napenda kuwa sehemu ambayo ina ukimya kwa sababu ninahitaji kusoma, kuandika au kufikiria mipango ya maisha. Utulivu huu basi unaweza kunisaidia hasa akili yangu kujikusanya, kuongeza ufahamu na kutoa mawazo ya ubunifu ambayo ni muhimu sana kwa kazi hiyo Pia mahali hapa ambapo pana ukimya ni kuzuri sababu wakati wakutafakari na kuunda mikakati unahitaji ukimya ambao utaweza kuniwezesha kutambua vikwazo au kuweza kutofautisha sauti katika akili yangu ambazo zinaweza kunivuruga hasa katika mtiririko wa kazi zangu au mawazo yangu. Kwa hiyo ninapenda sehemu iliyo na utulivu ili niweze kufanya kazi zaidi hasa wakati ninapohitaji kukamilisha lengo fulani la kikazi ama la kifikra katika maisha yangu. Kwa upande mwingine pia, asilimia chache sana, ninapenda sana pia mahali penye kelele, haswa sehemu ambayo ni ya burudani ama kuna michezo au kuna sherehe za kijamii kwani sherehe pia inachangia shauku, furaha na mshikamano wa kikundi. Kwa mfano katika michezo ya soka au sherehe kifamilia kuwepo na kelele nyingi haswa zile za kushangilia ama za kucheka au za mizaha. Kelele hizi zinatengeneza sehemu iliyo na mshikamano na nishati sana nzuri katika maisha hivyo. Mahali pa kimya hufaa kwa utulivu na ufahamu lakini pia ninapenda mahali pa kelele kwa asilimia chache kwa sababu ya furaha, mshikamano na ushikiano wa kikundi.

Wakate ambapo ni naitaji msaada kazini, mimi uchukua tuwa za kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu au wasimamizi wangu. Kwanza ninafafanua tatizo au changamoto nililo nalo, ili mtu mwingine aweze kuelewa kwa haraka na kutoa msaada unao nifaa. Hili limeweza kunisaidia kuipuka mkanga mkanganyiko au makosa ya nayo weza kutokea iwapo mawasiliano hayata kuwa ya uwazi. Pili pia mimi hujaribu kushirikisha wezangu wenye ujuzi au uzoefu usika. Ninawauliza maswali yenye malengo na kusikiliza mapendekezo yao hili si tuu Hili situ inasaidia kutatua tatizo haraka. Bali pia linaweza kunifundisha na kunipa ufahamu mpyka wakazi. Jambo la mwisho ninalofanya nikuwa ninaakikisha nafanya maelekezo. Niliopokea kutoka kwa wasaidizi wangu hasa walio nipawosia kama ni wenzangu au ni wasimamizi au ni walio na ujuzi au uzoefu ninapokea maelekezo yao kwa uwangalifu ninayaweza kuyafanya kazi ili kutatua tatizo hili ilisijirudie tena na pia ninajenga ushirikiano mzuri wakikazi kwa msaada unapatikana Unaweza kutupa ushirikiano wakuonyesha kuwa Kila moja anaweza akapata msaada kutoka kwa mwingine wakati mwafaka.

Naipenda timu ya Manchester United ya uingereza haswa kutokana na historia yake ya ushindi na wachezaji wa kipekee ambao wameweza kutawala soka hilo kwa miaka mingi sana. Mfano timu hiyo imekua na mchezaji kama vile Cristiano Ronaldo ambaye ananikumbusha enzi za mapema nilipoanza kuwa shabiki wa timu hiyo na mchango waki kwenye timu ulionyesha ubora kasi na mshikamano wa vikundi mbali mbali ya haswa tukiwa watoto wa adogo tungependa sana kuvaa majezi ambayo yalikuwa yameandikwa jina la Cristiano Ronaldo vile vile pia mchezaji kama vile Wayne Rooney alitoa kumbukumbu nzuri ambazo hatu siwezi nikazisahau na kila mpira wake ulipelekea msisimuko mkubwa pale sana ninapokuwa nikitazama michezo hiyo ya enzi hizo hasa nikiwa miaka kumi nilipoanza kuwa shabiki wa timu ya Manchester United. Natangu siku hiyo ninayofuraha, msisimuko na hisia za kushiriki kutazama michezo yao katika televisheni kila siku ya wikendi na kupata furaha sana. Ninapokua nikiona timu hiyo ikicheza uwanjani. Nimeweza kujenga ushabiki wa dhati na kila mechi ya timu hii inakuwa ni tukio la kipekee kwa sababu inanipa msisimuko wa furaha sana. Na ninapo kuwa pia nikiangalia historia ya Manchester United ya kuwa na vikombe vingi zaidi vya ligi kuu ya uingereza kuliko timu zingine za uingereza Inanipa jambo kubwa sana la kujivunia kama mimi shabiki wa timu ya.

Ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua kadhaa za usalama ili kujilinda kutoka katika taarifa binafsi na hisia zangu kwanza. Sijiaweka taarifa muhimu za kibinafsi hadharani kama namba ya simu, anwani ya makaazi au taarifa za kifedha ambazo zinaweza kutumiwa vibaya na wengine mtandaoni. Pia natumia nyuila ngumu na tofauti kwa kila akaunti kama vile na nyuila ni password ambayo inaweza kanisaidia katika kulinda akaunti zangu haswa zileza binafsi. Na nikibadilisha mara kwa mara huwa ninahakikisha kuwa sirudii nyuila hiyo ambayo ni meitumia ili kuzuia udukuzi wa watu wengine ambao wana nia mbaya. Pili napenda kuchuja mawasiliano niliopewa mtandaoni mfano kama barua pepe, ujumbe au maoni yasioleweka huwa ninayachuja sana na hili lina niweza kushugulikia vitisho vya kutofanya majibu ya gafla hasa kwenye jumbe hizi ambazo nikizipokea mfano zile za barua pepe. Ni kikabiliana na vitisho venya hatari huwa natoa taarifa kwa mamlaka husika mfano katika mitandao ya kijamii au timu ya usalama ya mitandao hiyo na mara nyingine na kwama au kuzuhia mtumiaji hatari asipate njia rahisi ya kupinyeza katika akaunti zangu za mitandao ya kijamii Hili ninaweza kufanya kuhakisha kuwa nafasi yangu ya mtandao inabaki kuwa na usalama, inakuwa ya huru bila hofu, huku nikibakiza uhuru wakutumia teknolojia kwa njia yenye manufaa yangu hasa katika saikolojia.

Ndio ninapenda kupiga picha hasa zile ambazo zinanipa kumbukumbu nzuri mfano katika sehemu zilizo na sherehe kama vile harusi, ninapenda kupiga picha ili kunipa kumbukumbu ya furaha ambayo mimi na marafiki zangu na jamii yangu tunaweza kupokea wakati huo. Na pia ninapenda kupiga picha wakati wa huzuni kama vile katika nyakati za mazishi au kilio ili kutukumbusha umuhimu.

Ninangoja barua pepe kwa siku ikitegemea na aina ya kazi na kiwango cha mawasiliano kinachohitajika. Kwa siku za kawaida kazini, mimi huchunguza baruapepe kadhaa asubuhi, mchana na mwishoni mwa siku ili kuhakikisha sina ujumbe muhimu uliopitwa na mda hii inasaidia kusimamia majukumu yangu na kufwata ratiba ya kazi na kujibu haraka maswala yanayohitaji uwazi au haraka. Pia idadi ya mara ninapoangalia barua pepe inategemea mradi au kazi maalumu. Ikiwa kuna mradi wenye changamoto kubwa au shirikiano na wenzangu napenda kuangalia mara nyingi zaidi ili kuepuka ucheleweshaji. Kwa kazi ambazo zinahitaji mawasiliano madogo, basi napunguza ukaguzi wa barua pepe ili kuzingatia kazi za kina na kuzalisha matokeo bora badala ya kutumia muda mwingi kwenye kusoma barua zisizo za haraka.

Huwa ninafanya mambo mengi ili niongeze uzalishaji wangu katika haswa maisha yangu na njia hizo ni nyingi sana na zinahusisha ufanisi, mipango na matokeo halisi. Kwanza mimi uweka malengo yanayoweza kupimika kila siku au kwa wiki au kwa mwezi. Kisha ninafuata ratiba ya kazi ili niakikishe kila hatua inatekelezwa kwa wakati. Hili linaweza kujumuisha kumalizia miradi kazini, kufanyia mazoezi malengo ya kitaaluma au kuunda miradi binafsi ambayo inaonyesha kuwa nipo shirikishi makini na naelekea au naelekeza nguvu zangu kwa matokeo ambayo yanaweza kupimika. Pili ninapenda kuonyesha uzalishaji wangu kuwa unongezeka kupitia matokeo yangu ya kazi ambayo ni ya wazi. Kama vile ripoti za kazi zilizo kamilika miradi iliyoanikiwa, mafunzo yaliyopitiwa au ushiriki wa matokeo mazuri katika timu yangu au miungoni wa wale ambao ninahusika kufanya nao kazi pamoja. Hii ni njia ya kuonyesha kwa wengine kwamba ninaendelea kufanya kazi yenye dhamani na inakuwa miongoni mwa mbinu ambayo inanifanya mimi mwenyewe kupata moyo wa kuzidi kufanya kazi na inajipata ninaongeza uzalishaji wangu katika kazi zangu na za wengine pia. Zaidi pia ninapenda kuandika kumbu kumbu za maendeleo au kurekodi mafanikio madogo na makubwa ambayo yanaweza kunisadia kuongeza maendeleo yangu kwa sababu ninaweza nikarudia kuangalia kumbu kumbu hizo na kuona pale ambapo sijaimarika, ninaweza kuimarisha na mafanikio yanaweza kuongezeka.

Na ninapenda ndege wa kufugwa nyumbani kwa sababu wanatoa faida nyingi za kiuchumi na kijami Lakini pia wanachangamoto zake ambazo ni kidogo mno Kwa mfano kuku ni chanzo cha mayai na nyama na pia husaidia pia katika kudhibiti wadudu wadogo shambani na huleta furaha kwa kuatazama na kuwaskiliza wanapo kuwa wakitoa sauti zao Haswa pale asubuhi mfano, jogo, akiwika na kueza kutuamsha ili tuweze kuamuka mapema asubuhi Pia ukiangalia bata hutoa nyama ya kipeke na badi ya jamii hutumia mayai ya bata kama chakula maalumu tai pia wakufugwa nyumbani wanaweza pia kuwa burudani wakichangia kujenga uelewa watabia ya ndege na wanyama kwa ujumula nyumbani na pia kuonesha mazingira ambayo ya kupendeza na kuvutia kwa sababu ya umaridadi wao. Hata hivyo, kuna changamoto kidogo kidogo ambazo zinaweza zikatokea kwa kuweza kuwa na kuwafuga ndege nyumbani, kwa mfano ndege wanaitaji mahali salama pakulala, chakula bora na usafi wa mara kwa mara. Baadhi ndege pia kama bata au tai, wanatoa kelele nyingi na wanaweza kuwa wagumu kuwa dhibiti mara zote. Jambo linaloweza kuwa changamoto kama wamefugwa na wapo wengi nyumbani. Zaidi pia kuna magonjwa ya ndege ya nayoweza kuenea ikiwa hakuna tahadhari za kiafya na hii inaweza kuathiri wanyama wengine au familia nyingine pale ambapo wataambukizwa magonjwa hayo. Hivyo ingawa faida ni kubwa lakini pia ninapenda kuzingatia changamoto ndogo ndogo ambazo zinaoza zikajitokeza licha ya hayo mazuri ya kufuga ndege nyumbani ni mengi zaidi kuliko changamoto.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma za kiafrika, hasaa zile ngoma za tamaduni za afrika za asili, hasa mfano kama vile ngoma ya isukuti kutoka nchini Kenya. Ngoma hii inavutia kwa sababu inachanganya mziki, midundo na mwendo wa mwili kwa njia ya kipekee, ikileta furaha, msisimuko na hisia za pamoja wakati wa sherehe au matukio mbalimbali ya kijamii. Ngoma hizi ninapenda kucheza kwa sababu zina faida nyingi katika maisha yangu Kwanza inaboresha afya ya mwili, ikisaidia mazoezi ya misuli, moyo na kupumua vizuri. Pili pia inaongeza mshikamano wa kijamii kwa sababu watu wanapokuja pamoja wakicheza inaleta ushirikiano kwa pamoja kwa sababu wanajifunza kwa kushirikiana midundo na mwendo Manufaya mengine ni kuwa ngoma za asili zinachangia utamaduni na uridhi wa jamii Kwa sababu zinahifadhi hadithi na maadili ya kiasili Hata hivyo changamoto haziwezi zikakosekana kutokana na ngoma hizi kwa sababu Pia zinaweza kuwa changamoto za kimwili kama vile pale unavyohitaji kucheza na mwishowe Unaweza ukapata maumivu kidogo ama unaweza ukakosa uvumilivu kwa sababu ya kukosa hewa kidogo, lakini mda mwingine pia unahitaji vifaa.maalumu vya kucheza ngoma au vyombo hivi vya mziki ambavyo pia vinahitaji rasimali kwa sababu vina bei yake inaweza ikawa ghali kidogo. Hivyo, licha hizi changamoto, ninapenda ngoma sana, haswa isukuti kwa sababu inaleta burudani yenye thamani na pia katika mambo ya kiafya, kijamii na kitamaduni inaweza kutujenga sana.

Ndiyo ninapenda kununua vitu mtandaoni lakini huwa nipo makini sana kwa sababu kuna hatari pia za udanganyifu mtandaoni ambapo unaweza ukaagiza kitu, ukatoa malipo lakini mwisho wa siku usipoke bidha ambazo ungependa kununua, ambazo ulikuwa ukiitaji kununua. Lakini kuna manufaa ya ununuzi mtandaoni ambayo ni kuwa unaeza ukapata bidha tofauti na kwa uraisi bila kuenda dukani na mara nyingi kwa bei nafu au pale ambapo unapata kuna ofa maalum. Ndiyo ni napenda kununua vitu mtandaoni lakini huwa nipo makini sana kwa sababu Hata hivyo, changamoto ni kubwa ikiwa huna tahadhari. Kwa mfano, kuna udanganyifu sana katika kununua bidhaa mtandaoni na muda mwingine unaweza pia ukanunua bidhaa zisizo halali au bidhaa zisizo fika wakati unao wakati mwafaka unaotarajiwa. Ni muhimu kudhibitisha wauzaji kutumia malipo salama na kusoma maoni ya wateja mbalimbali ambao wamenunua kabla ndiyo uweze kufanya manunuzi. Hivyo ingawa ununuzi mtandao ni raisi au unamanufaa lakini uhakika na tahadhari ni lazima ili kuepuka hasara ambayo unaweza ukaipata kwa kununua. Bidha hizo mtandaoni ukilinganisha na kununua kwenye maduka ama kwenye masoko ya wazi ambayo unatoa hela yako ukichukua bidhaa hapo kwa hapo.

Napokea maoni kutoka kwa wengine nikizingatia ni aina gani ya maoni na mukthadha pia wakazi ambayo maoni hayo yanajitokeza. Kwa ujumla mimi huwa nakubali maoni kwa moyo wazi. Nikitumia kama fursa ya kujifunza, kuboresha na kuongeza ubora wakazi yangu. Hata hivyo, kama maoni ni ya kujenga, ninaona ni msaada mkubwa kwani husaidia kuboresha mbinu, kurahisisha mchakato na kuongeza ufanisi katika kazi yangu. Lakini kama maoni ni ya kuchochea au yasio na msingi, napendelea kuchambua kwa umakini na napenda kuchukua yale yenye faida na kutoathiri moyo au mchakato wangu wa kazi. Hivyo, njia yangu nikuchukua maoni kama mwongozo wa kujiboresha bila kuathiri motisha yangu au ya wafanya kazi wenzangu.

Nina wasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia mbalimbali, nikizingatia cheo chao, nafasi, na hali ya kazi. Kwa mfano, naongea moja kwa moja na wenzangu wa kiwango chakawaida, ili kushirikiana kwenye majukumu ya kila siku, au ni kubadlishana taarifa na kuhakikisha kila kitu kinasogea vizuri kama tulivuweka katika mipangilio yetu. Kwa msimamizi au viongozi wangu walio hatua juu zaidi ya cheo changu cha kazi na pendelea kutumia mawasiliano rasmi zaidi kama barua pepe au mikutano au ripoti za maendeleo ili kwa kuhakikisha uwazi na wajibikaji. Pia hali ya kazi inabadilisha mtindo wa mawasiliano. Mfano katika hali ya dharura au changamoto, mawasiliano hua ya haraka na ya moja kwa moja ikiwemo simu au jumbe wa papo kwa papo. Ili kuepuka kucheleweshaji kwa kazi za kawaida na pendelea mawasiliano ya kawaida na ya ushirikiano ikiwemo kubadilishana mawazo, kuomba, msaada au kushirikiana kwenye miradi. Hivyo, kubadilisha mtindo kulingana na nafasi na hali ni muhimu ili niweze kufanikisha kazi kwa ufanisi jambo ambalo linanifanya niweze kuzingatia cheo na nafasi na hali ya kazi ili niweze kuboresha mawasiliano katiyangu na wafanya kazi wenzangu.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanichangamusha na zinanipo ubunifu, mafunzo na burudani huku zikileta fikiria za kipekee katika mawazo yangu na katika ubunifu wangu pia. Kwa mfano, hadithi za Harry Potter za J.K. Rowlings zimenifundisha maadili ya urafiki, ujasiri na umuhimu wa kushirikiana huku zikinivutia sana katika historia ya dunia ya uchawi na majabu mengi. Hivyo hivo, hadithi pia za Narnia za C.S. Lewis zinachanganya historia fikra za kimaadili na burudani ya kipekee, ambazo zina niburudisha sana haswa pale ninapokuwa nikizisoma au nikizitazama historia yake katika filamu. Hadithi hizi zimenisadia kuendeleza fikra za ubunifu, kuongeza maarifa mapya na kuboresha uelewa walugha, kupitia muundo wa maneno ya kuvutia na taswira za kisakolojia ninazokuwa nikizipokea kutokana na kujumuisha mawazo yangu katika kutazama au kusikiliza hadithi hizi. Hata hivyo, changamoto zake ni kwamba, baadhi ya hadithi za ajabu, zinaweza kuwa za kupotosha au zisizo na uhalisia. Jambo linaloweza kuchanganya mtazamo wa wasomaji wengi, hasa watoto. Mfano, hadithi nyingi za zinazofuata viwango vya uchawi au matukio yasiyo ya kawaida, zinaweza kuchanganya kati ya ukweli na fikra. Pia baadhi ya mashabiki wa hadithi kama Percy Jackson wa Rick Riordan, amepata changamoto katika kuelewa tofauti kati ya historia halisi na hadithi hizi za ajabu zinazo badilika mara kwa mara ama zinazo onyesha mtazamo mbali mbali. Na mimi pia jambo hili linaweza kunionyesha huitaji wa mwongozo au maelekezo kwa wasomaji wengine hasa wale wachanga. Hivyo ingawa faida ni kubwa kwa ubunifu maarifa na burudani ama kupata mtazamo mwingine wakimaisha lakini ni muhimu sana kuelewa mukthada wa hadithi ili kuepuka kuchanganyikiwa.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni jikoni kwa sababu ni kitovu cha shuguli na burudani katika familia yangu. Katika jikoni napenda kuandavyakula mbalimbali kujaribu mapishi mapya na kuunda ladha zinazo pendeka kwangu au kwa wanafamilia wenzangu. Kwa mfano, napenda sana kupika samaki wa kukaanga, wali na maharagwe au mda mwingine huwa ni napika keki ya chokoleti ambayo ina nifresha sana. Kwa ni ni kazi ya kuandaa chakula ambayo pia inaitaji ubunifu unaoniusisha mimi pamoja na familia na marafiki Pia jikoni ninapata nafasi ya mazungumzo na ushirikiano na wanafamilia wezangu asapale wanapokuwa wakijumuika pamoja na mikupika au kujaribu mapishi mapya pamoja na mapishi ambayo tumeyazoea. Hali ya ndani ya jikoni imeza kufanya nihisi faraja, udabihi na usiano wakaribu na familia kwa sababu na furaia jinsi arufu ya chakula ikiningia au chakula arufu yake inapokuwa, inajitokeza pale, tunapokuwa, tukipika kwa sababu ya kutumia viungo mbalimbali. Pia wakati wamandalizi wavyakula kama kuku wa kukaanga au mboga za majani na jisikia furaha na utulivu ikizingatia kwa amba shuguli hizi hutoa mizizi ya utamaduni ladha na kumbuku muzuri za kifamilia haswa tukipika chakula kulingana na tamaduni zetu za kifamilia yetu. Hivo jikoni, sio tu sehemu ya kuandaa chakula bali pia ni nafasi ya ubunifu, faraja na furaha, pamoja na ushirikiano nyumbani.

Ninapenda kutazama video mtandaoni hasa kwenye jukwaa la Netflix kwa sababu ni jukwaa la kibiashari linalotoa maudhui mengi na ya aina mbalimbali. Na mimi hulipa ili kuhakikisha urahisi wa kufikia maudhui bila matangazo yoyote kuingilia kati. Napenda kujifraisha sana na video ambazo huanzia drama, comedy, documentary, na pia video za science fiction, ambazo video hizi hunipa mafundisho zaidi, na pia napenda kujiburudisha na film za action, ambazo ndizo ninazo zipendelea zaidi kwa sababu zinanipa msisimuko, nguvu na burudani hali ya juka. Kwa mfano filamu kama John Wick ama Extraction zinavutia sana kwa sababu zinachanganya ujuzi wa mapigano mbinu za kupambana na adui na hadithi zenye msisimuko. Hili inanifanya kuwa na mzingatio wa kipekee na burudani kamili ambayo nimeipokea haswa pale ninapokuwa na siku ndefu sana kazini. Zaidi ya burudani kutazama video mtandaoni kunanipa furaha ya kujifunza kwa mfano filamu za action kutoka sehemu tufauti za dunia zinanifunza mbinu mpya za kupambana, maadili ya ujasiri na mbinu za kimaisha zinazotumika katika hali za hatari. Kwa hiyo Netflix ni chaguo langu kula video mtandaoni haswa kwa filamu za action zinazonipa msisimuko wa kipekee na burudani kamili.

Napenda kusherekea siku kuu kwa njia ya kuchanganya burudani, familia na shughuli za kitamaduni. Kwa mfano, wakati wa krismasi, huwa ninaanza sherehe asubuhi kwa mandalizi ya vyakula mbalimbali, ambapo napika chakula cha familia kama samaki, nyama ya kukaanga, wali na mboga, na keki aina mbalimbali, hasa zile zina ladha tofauti tofauti kama vile chokoleti. Hii si tu kwamba ni nafasi ya ubunifu wa jikoni bali pia inanifundisha ushirikiano wa familia na marafiki kwani kila mtu hushiriki katika mandalizi ya kupanga meza, katika kueka chakula tofauti tofauti au kukipanga au kukipamba kuwa na mwonekano tofauti. Baada ya hapo, napenda kutembelea sherehe sehemu mbali mbali mfano ambapo watu wamejumuika, wakitazama sanaa, ama wakiogelea, ama wakiona maonyesho au tamasha za kitamaduni. Na pia ninaweza kutembelea marafiki na familia nyingine ambazo hatujaonana kwa muda mrefu ili kuboresha uhusiano na kujenga furaha kati yetu sisi ambao tume kutana wakati huo. Hata hivyo usiku ni wakati wa kupumzika na burudani na familia baada ya shughuli za mchana Ninapenda sana kukaa pamoja na kuangalia filamu au vipindi vya televisheni mara nyingi Filamu za kupambana ambapo kila mtu pia hushiriki na kutoa maoni na pia kufurahia aina mbalimbali za filamu hizo Sherehe ya krismasi mfano inanifanya nihisi faraja mshikamano wa kifamilia na furaha ya kushirikiana na wapendwa wangu huku pia ikinipa nafasi ya kujifunza madili, mbinu za upishi na burudani za kitamaduni. Kwa hivyo, sherehe hizi au siku kuu hizi, huwa zinanipa mchanganyiko wa utamaduni, huwa pamoja kifamilia, burudani na furaha, inayoburudisha akili na kunifanya nitamani sherehe hizo kuwepo mara kwa mara.

Huwa ninapenda kuenda sinema mara kwa mara, ikizingatimu siku ipi ya wiki, ama ni wakati upi mfano kama wakati kuna sherehe, ama wakati ambapo kuna tukio maalu kwa mfano. Kila siku ya wikendi hasa jumapili huwa ninapenda sana kutazama sinema mbali mbali ambapo ninapenda kuangalia sinema zile ambazo zinaonyesha filamu za mapambano au mapigano Hasa zile za action movie kwa mfano ninapenda sana filamu ya John Wick Ninapenda pia filamu ya Extraction kwa hiyo siku ya jumapili huwa ninaitumia kutazama filamu hizo na pia filamu nyingi ambazo zinajitokeza kwa mfano kama vile Avatar, Ash, Fire and Ash na pia ninapenda kutazama filamu pia siku za wiki mfano jumatatu baada ya kutoka kazi na kula jioni kabla sijalala ninapenda pia kutazama mara moja moja angalau mara tatu kwa wiki mfano jumatatu, jumatano na Ijumaa ili niweze kuburudisha na kutuliza akili yangu baada ya kuwa na siku ndefu kazini katika kutazama filamu hizo, ninaweza kupata kuwa akili yangu inaweza kuwa kupata utulivu, inaweza kuburudika na inaweza kupata furaha ambayo inaupa moyo wangu musukumo wa kuendelea kujituma na kujua kuwa hata wakati nitaapochoka, nitapata na fasi ya kutazama sinema.

Ningependa kujifunza AI ama inayojulikana kama akili mneba ama akili bandia kwa sababu ina nafasi kubwa katika kubadilisha namna tunavyofanya kazi na kutatua matatizo katika nyanja mbali mbali. Kinachunivutia zaidi ni jinsi AI inavyoweza kuchambua data kwa haraka na kusahihi pia kusaidia katika kufanya maamuzi bora na kuboresha ufanisi katika kazi za kila siku kwa mfano. AI inaweza kutumika katika uchambuzi wa taarifa za kisayansi au maabara utambuzi wa mifumo pamoja na kusaidia katika utafiti na ubunifu Kwa hiyo ninapo pata nafasi ya kujifunza AI Ninajua kuwa nitaweza kupata wezo wa kufikiri kimkakati na kunifanya niwe tayari zaidi kukabiliana na maitaji ya teknolojia hii mpya ambayo imejitokeza kwa sasa Ndiya hapo pia ni kapenda kujifunza AI kwa sababu itanipa fursa ya kunganisha ujuzi wangu wa sasa hivi na teknolojia mpya hasa katika maeneo kama mafunzo ya mifumo ya AI, uchakataji walugha asilia na uchambuzi wa picha au data Jambo hili ni najua litanisadia kuwa mtaalamu kwenye thamani mwenye thamani zaidi kazini na kunipa uwezo wa kuchangia katika miradi bunifu yenye athari kubwa. Pia kujifunza teknolojia hii kutaweza kunipa motisha ya kuendelea kujijenga kielimu, kufuata mabadiliko ya dunia ya kidigitali na kuwa sehemu ya maendeleo yanayo leta, suluhisho.

Ninaifadhi data yangu ikitegemea mahali ninapoitaji data yangu iweze kuifadhiwa. Kwa kawaida huwa ninatumia kompyuta yangu ndogo ya kubebeka laptop ambapo data ninazihifadhi kwenye hard disk. Hili linanipa ufikiaji wa haraka na udhabithi wa file zangu zote lakini ninajua kuwa kuna hatari kama kuaribika kwa disk yangu au kuibiwa kwa kompyuta yangu au matatizo ya kiufundi. Kwa upande mwingine pia, ninatumia cloud storage kuifadhi data yangu ambapo data ninazihifadhi kwenye server za mitandao salama Hili inarahisisha ufikiaji wa data yangu popote pale ambapo nipo bora kuna mtandao na pia ninaweza nikatoa pia nakala za akiba zinazojulikana kama backup hivyo hata kama kompyuta ndogo yangu ikiaribika au kupotea taarifa zangu au data yangu ninajua zipo salama. Mifumo maarum ya cloud storage ambao ninatumia mfano ni Google Drive, Dropbox na OneDrive ambao pia imewezesha kunirazishia ushirikiano na wengine kwa kugawana faili hizi kwa uraisi. Kwa hivyo kuchanganya kompyuta ndogo yangu ambao ni laptop na cloud storage kunaweza kunipa usalama uraisi wa kufikia data na pia uhakika wa kutopoteza taarifa zangu muhimu.

Ninapenda sana mchezaji anajulikana kama Cristiano Ronaldo ambao ni mmoja wa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani ambaye historia yake ya maisha na kazi ni ya kuvutia sana. Cristiano Ronaldo alizaliwa Februari 5 mwaka wa elfu moja mia tisa semanini na tano katika mji mdogo wa Funchal Madeira pale Ureno. Akiwa mdogo, Ronaldo historia inaonyesha kuwa, alionyesha talanta ya kipeke katika mpira wa miguu na aliendelea katika timu za vijana za klabu ya Andorina na baadae nasionolo kabla kujiunga na Sporting CP ambapo ujuzi wake uliibuka wazi. Uwezo wake wa kipekee, kasi, mpira dhabiti na uwezo wa mabao, unamfanya sana aweze kutambulika haraka hasa kwenye ulingo wa michezo ya kandanda ulimwenguni. Ninapokuwa pia nikitazama historia ya Cristiano Ronaldo mwaka elfu mbili na tatu aliweza kujiunga na team ya Manchester United chini ya kocha Alex Ferguson ambapo alipewa nafasi ya kushinda ligi kuu ya uingereza ambayo inajulikana kama Barclays Premier League wakati huo aliweza kushinda kikombe cha FA Cup na pia kikombe cha bara ya ligi ya mabingu wa ulaya UEFA Champions League. Na naweza kupata kuwa uwezo wake wa kushinda na kufanikisha timu ulifanya Ronaldo kuwa mchezaji maarufu wa kimataifa ndipo mwaka elfu mbili na tisa aliweza kupata wa mwisho kuelekea katika klabu ya timu ya Real Madrid ambayo alifanya historia mabao mengi, mabao zaidi ya mia nne hamsini na kushinda pia kombe la Champions League mara nne na pia kupokea Ballon d'Or akiwa na timu hiyo ya Madrid na pia tunaona kuwa mwaka elfu mbili na kumi na nane Ronaldo aliweza kujiunga na timu ya Juventus na pia aliweza kuisaidia kushinda ligi ya Serie A ya Italiano na kuipa timu hiyo mafanikio Kabla ya kurejea mwaka elfu mbili na ishirini na moja katika timu ya Manchester United na hadi kuelekea na kujiunga na timu ya al-Nasri ya kule Saudi Arabia. Ronaldo pia ni kapteni wa timu ya taifa ya Ureno na ameweza kushinda Euro ya kombe la Euro ya mwaka elfu mbili na kumi na sita na kombe la UEFA National League mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Akidhibitisha kuwa ni kiongozi wa kimataifa na historia yake inaonyesha bidii, nidhamu, na malengo makubwa na hata baada miaka mingi kwenye mchezo bado ni mfano wa ufanisi, ukuwaji binafsi na mshikamano wa team. Kwa hiyo Ronaldo sio tu mchezaji bali pia ni alama ya kimataifa ya mpira wa miguu na na mvuto mkubwa sana duniani haswa hata kwenye mitandao ya kijamii na hata uchumi wake na mashabiki wake ni wengi sana ulimenguni kote.

Mtandaoni kwa kuchukua tahadhari kadhaa muhimu zinazo saidia kulinda taarifa zangu binafsi na za kikazi Kwanza kabisa ninatumia nywila ambao inajulikana kama password imara na za kipekee kwa kila akaunti na mara nyingi nimependa kuziweka pamoja na utibitishaji wa hatua mbili ambao inajulikana kama two-factor authentication ili kuongeza usalama Pia hua nipo makini sana na taarifa ninazoshiriki mtandaoni hasaa kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kuepuka kuweka wazi tarifa zangu nyeti kama anuani nyaraka za kazi au taarifa za kifedha ambazo zinaweza zikachangia udukuzi wa taarifa zangu na kufanya nisiwe na amani mutandaoni Pili, ninahakikisha natumia miunganisho salama ya interneti Mara nyingi ninaipuka wifi za uma, zisizo salama na kusasisha mara kwa mara programu na mifumo ya usalama kwenye vifaa vyangu.Pia, ninatumia ifadhi ya cloud storage salama ili niweze kutengeneza nakala zangu za akiba au mfano backup, ili kulinda data didi ya upotevo au vamizi Jambu ambalo linaweza likasaidia kuepuka udukuzi wa watu ambao awana hawayatakii mazuri.

Tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni tabia ya kuheshimu na kushirikiana na wengine ili. Hii inajumuisha kusikiliza maoni yao kutoa msaada pale ninapohitajika na kushirikiana kwa heshima katika kazi au shughuli za kijamii. Tabia hii pia inanihimiza kuwa na ushirikiano wa timu, kudumisha amani na kuunda mazingira mazuri ya mawasiliano. Jambo linalosaidia kufanikisha malengo yangu au malengo yetu tukiwa pamoja Pia ninadhamini sana uwazi na uaminifu kwa sababu ni tabia ninayoipenda kwa wengine Kwa sababu inafanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija kwa mfano pale wenzangu wanaposhiriki wanaposhiriki mawazo au mapendekezo Ninajitahidi kuyapokea kwa moyo wazi kutoa mrejesho wa kujenga na kushirikiana ili kutatua matatizo Tabia hizi, zinaweza kunipa mazingira chanya, pia naweza kuongeza ufanisi wa kazi na huimarisha mahusiano ya kijamii na ya kikazi.

Mandhari nzuri ambayo ni mewai kuona na ambayo ya nanipa kumbukumbu nzuri sana ni mandhari ya fukwe za bahari, hasa zile zenye mchanga mweupe, maji safi na upepo wa bahari unaopumua vizuri. Fukwe hizi mdamwingia zina tu uzuri wasili bali pia zinatoa nafasi ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kufuraiya maajabu ya mazingira ya baharini. Nilipokuwa nikitembea Fukuwe kama mfano pale Mombasani, Kenya, niliweza kufuraiya michezo pia ya maji na ipia niliweza kuongelea na kuchunguza maisha baharini kama samaki wadogo wadogo na konokono wa baharini, jambo lilo nifanya nihisi amani na furaha ya kweli. Pengine mandhari kama haya pia ya nachangamoto au mapungufu kidogo kama vile fukwe huwa mdamwingine zimejaa watu wakati wa misimu au wasikukuu au walikizo Jambo ambalo linaweza kupunguza faraga au utulivu Lakini pia kuna atari zajua kali au mafuriko madogo madogo Hivyo mdamwingi ua ninaitaji tahadhari sana wakati nipo katika maeneo hayo Lakini ataivo fuko za bahari nisehemu nzuri za kuungana na asili kujenga kumbukumu nzuri na kufurahia uzuri wa dunia na waumbaji wa dunia hii.

Napenda kuoga maji ya moto kwa sababu ya uchovu wa faida nyingi mwilini bada ya kuwa na siku ndefu. Na ata nakala mbali mbali, mfano nakala ambayo imeandikwa mwaka elfu mbili na ishirini naa moja** unaudible** katika gazeti Laafia na jamii. Ineza kusema kuwa kuoga kwa maji ya moto mara kwa mara kuna usiana na kupungua kwa vya shiria vya stress na kuboresha utulivu wa akili. Haso kwa watu wenye shuguli nyingi za kimsinga au kazi zenye shinikizo Kwa hiyo hii ni moja faida ambayo inayonyesha kuwa kuoga maji ya moto kunaleta manufaa ya kisaikolojia mbali na manufaa hayo pia maji ya moto ya naweza pia kusaidia kuimarisha mzunguko wa damu kufungua pia hewa katika ngozi za za mwili au pori za ngozi na kuondoa uchafu ulio kusanyika jambo linalo changia afya ya ngozi na kuondoa sumu ndogo ndogo mwilini. Hata hivyo, ni napenda sana kuoga maji ya moto kwa sababu yanaleta utulivu au ninahisi joto mwilini ambalo linanipa utulivu wakipekee mwilini. Japokuwa maji ya moto ni ni ni ni mazuri lakini pia yanaweza ya kawa na changa moto ama hatari kama vile kukausha ngozi kuharibu unyevunyevu wasili wangozi au kusababisha kuwashwa au kuvimba kidogo kwa ngozi Jambo linalohitaji pia tahadhari Pia tafiti zinaonyesha kuwa kuoga kwa muda mrefu sana kwa joto la juu kunaweza kusababisha kizunguzungu au kushuka kwa shinikizo la damu haswa kwa watu wenye matatizo ya moyo au shinikizo la juu la damu Kwa hivo uwa nipo makini sana napokuwa nikioga maji ya moto ili tofauti na kupata manufa makubwa pia niweze kujikinga na tahadhari zinazo weza kujitokeza na maji ya moto. Lakini kwa jumla nikuwa kuoga maji ya moto ya nachangia kuwa na mwili wenye afya, akili tulivu na hisia nzuri uku aniki epuka madara ya siyo ya lazima.

Huwa ninapotaka kustarehe, huwa ninachukua hatua kadhaa zinazoniwezesha kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwanza kabisa napenda kuchukua muda wa utulivu nyumbani, nikiweka mazingira tulivu kama vile kutulia kwenye chumba changu, au nikitazama nje ya dirisha mandhari mazuri au kusikiliza mziki. Hili limenisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kuzingatia mawazo chanya. Pia wakati mwingine napenda kutembea nje au kufanya mazoezi madogo, jambo ambalo limeonyesha kuongeza mwendo wangu wa kasi wa damu na kuniimarishia hisia za furaha na kutoa nguvu ya kujitayarisha kwa siku zangu zinazokuja. Ambazo nitapata kuwa utulivu huu umenipa kustarehe kwa mwili wangu na kuwa tayari kwa kufanya kazi inayofuata. Mbali na hilo mara nyingine pia napenda kusoma vitabu au kuangalia cinema ili kuingizwa katika hadithi tofauti tofauti ambazo zitatoa fikira zangu kutoka hali ya uchovu kuenda katika hali ya kustarehe. Na nimeanza kupata faida ya kisaikolojia na kuongeza ubunifu wa akili kupitia mbinu hii kwa mfano ninapokuwa nikisoma riwaya za wahariri maarufu au kuangalia filamu za kitendo cha kupigana ama mafundisho ya dokumentari Kunavusha mawazo yangu kutoka kwenye shughuli za kila siku na kunisadia kustarehe kiakili. Ya hili limeweza kuchangia mimi kuwa na hali ya utulivu wa akili kuwa na furaha ya ndani na nguvu ya kuendelea na kazi au maswala binafsi.

Kazi yangu ninayoipenda ni kazi ya katika maabara. Mimi ni mtafiti katika maabara na nilichagua kazi hii kwa sababu ya upendo wangu. Katika masomo ya kisayansi, udadisi wa kuelewa mambo kwa kina na hamu ya kuchangia katika kuboresha afya, ubora wa bidhaa na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tangu mwanzo, nimekuwa nikivutiwa na mazingira ya maabara kwa sababu ni sehemu ambayo unaweza kukutana na vitendo mbalimbali, mfano kama vile kuchunguza sampuli na kufanya vipimo sahihi. Kutoa matokeo ambayo yanaweza kuamua maamuzi muhimu hasa katika afya ya binadamu. Na jambo hili ili liweze kunipa upendeleo wa kuweza kutafuta ujuzi huu ili niweze kupata. Taaluma hii ambayo ingeweza kunisaidia kuweza kuwajibika katika eneo la kufanya utafiti, hasa katika masuala ya afya ya mwanadamu. Kitu ninachokipenda zaidi katika kazi hii ni umuhimu wake na mchango wake wa moja kwa moja katika afya ya binadamu. Pili, napenda pia matokeo ya kazi yangu ambayo yanaweza kusaidia kulinda afya hizi, pia kuboresha usalama wa vyakula ama kuhakikisha ubora wa bidhaa za utafiti. Hata hivyo, kazi hii ina changamoto zake kama vile shinikizo la muda, hitaji la umakini wa hali ya juu ili uweze kuepuka makosa, na wakati mwingine unaweza kupata kuna uhaba wa rasilimali au vifaa. Muhimu sana pia kufanya kazi na kemikali au vimelea wadogo wadogo. Ni jambo ambalo linahitaji umakini mkubwa. Wa usalama, kama ningependa kubadilisha kitu, ningependa kuona uwekezaji zaidi katika vifaa vya kisasa katika kazi yangu hii. Kuwepo kwa mafunzo pia endelevu na matumizi mapana ya teknolojia ya kidigitali na AI ili kuongeza ufanisi na niweze kupunguza makosa na niweze kuboresha mazingira ya kazi kwa ujumla.

Ndiyo, ninanua vitu kwa kutumia simu, hasa kwa sababu ni rahisi, unakuwa muda na inaniruhusu kulinganisha bei kabla ya kufanya uamuzi. Kwenye simu yangu nina programu kadhaa ni ninazotumia mara kwa mara kama vile jumia, kilimall na earlyexpress. Kwa bidhaa za jumla kama nguo vile, vifaa vya nyumba ama vifaa vya kielektroniki. Pia ninatumia programu za malipo kama Mpesa ya Telmoney na wakati mwingine pia, ninaweza kutumia kadi za benki, jambo linalonifanya ununuzi huu kuwa wa haraka na salama zaidi. Faida ambayo naipata kubwa kwa kutumia simu ni uwezo wa kusoma maoni ya wateja wengine kabla sijafanya manunuzi na kufuatilia mzigo hadi unapokua unanifikia. Na pia ninaweza kupata offer au punguzo ambazo mara nyingi hazipatikani dukani Hata hivo huwa nipo makini sana ninapofanya manunuzi kwa kutumia simu kwa sababu ya hatari za utapeli mtandaoni Kabla ya kununua huwa ninahakikisha muuzaji ana alama nzuri na maoni pia ya wanunuzi wengine Ninahakikisha kuwa yapo chanya na sera wazi ya kurejesha bidhaa ikiwa nimeikataa pale nitakapoipokea Pia mimi huepuka kubofya vibofyo vingi visivyoeleweka na hivo ninalinda taarifa zangu kwa kutumia nyula tabithi na uthibitishaji wa hatua mbili pale inapoezekana ama inavyojulikana kama two factor authentication. Kwa ujumla, manunuzi katika kutumia simu ni njia ambayo yamenipa manufaa mengi makubwa katika maisha ya kisasa hAsa kwa kutumia teknolojia na kioo yake nimeyawezesha kutumia, kutokana na mimi kutumia nidhamu kuu kuwa mwangalifu na matumizi sahihi ya programu ambazo ninafanya manunuzi.

Ninaoga mara mbili kwa siku kulingana na ratiba ya kazi na shuguli zangu ambazo nitakuwa nimeindesha siku iyo. Siku ya kazi, uwa ninapenda kuoga subuhi kabla ya kuenda kazini, ii nijitaeshe kimuli na kiakili kwa majukumu ya siku. Na siku hizo upenda sana, mimi upenda sana kuoga maji ya baridi kwa sababu maji ya baridi huchangamsha akili na kunifanya niwe tayari. Kuoga asubui, huko uweza kuni kunipa hali ya usafi, uongeza umakini na kunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na nizamu. Bada ya kazi, haswa maswa ya jioni, mi upenda kuoga maji ya moto, sa ili niweze kuondoa uchovu, jasho na uchafu uliokusanyika wakati wa siku nzima, hasa kutokana na mazingira ya kazi na usafiri. Utaratibu huu umeweza kunisedia kwa kunipa ku pumziko na pia kunisedia kujiandaa kwa shughuri za jioni au mapumziko ya nyumbani siku za wikendi ratiba yangu hubadika kidogo kulingana na mipangilio yangu mfano mara nyingi ninapenda kuoga mchana hasa ninapokuwa natoka inje kukutana na marafiki au kushiriki katika shuguri za kijamii Pia baada kufanya mazoezi ya mwili au kazi zinazousisha nguvu, mii pia upenda kuoga kwa sababu ni muhimu kurejiesha hali ya mwili na kuzuia arufu au usumbufu wa ngozi. Kwa ujumla kuoga, kwangu kunaongozo na kanuni za usafi, afya na ustawi wa mwili, huku nikiakisha kuwa ninazingatia mazingira, matumizi bora ya maji na mahitaji ya lisi ya mwili wangu. Lakini hasa nikizingatia aina ya kazi ambao nakuwa nimefanya au shughuli ama ni siku ipi na pia mwili wangu unaitaji kiasi gani cha pumziko ambacho nitakipata kwa kuoga kwa sababu maji pia ni tiba tosha.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, lakini hasa hua ninazingatia aina ya kifaa changu na matumizi yake kwa mfano kompyuta yangu ya mpakato ama laptop. Huwa ninaisasisha tofauti na simu yangu ama program zangu za kikazi ambazo ninaweza kusasisha mara tu masasisho mapya yanapotolewa ama pale ninapokuwa nimepata ujumbe kuwa ninafaa nisasishe kwa sababu ya usalama na ufanisi. Mara nyingi huwa kila mwezi au kila baada ya wiki chache ndio ninafanya masasisho hayo Lakini nimeweza kugundua kuwa jinsi ninafanya masasisho mara kwa mara yananisaidia kuziba mianya ya kiusalama na pia kuboresha kasi kompyuta yangu na kuongeza pia vipengele vipya vinavyorahisisha kazi katika mazingira ya kazi pia ninaweza kusahisha vifaa kwa wakati muhimu sana na ili niweze kulinda data yangu, nihakikishe kuwa kuna pia utangamano wa mifumo, kuepuka hitilafu, zinazoweza pia kuathiri uzalishaji. Na kwa upande wa vifaa vingine visivyo vya lazima sana, huwa ninasasisha kulingana na mahitaji halisi kwa mfano, programu za burudani kama zile za kwenye simu yangu, ninazotumia kutazama mpira au kandanda, au zile ambazo sizitumii si siku kwa siku, ninaweza kusasisha kila baada ya muda mrefu au labda kila baada ya miezi michache kutokana na taarifa ambazo hua nimepata kutoka katika programu hiyo ama watumiaji wengine. Pia ninazingatia hali ya kifaa chenyewe kama kinasasishwa mara kwa mara bila matatizo au kama masasisho mapya pia yanaweza kupunguza kasi kwa sababu ya uwezo mdogo wa kifaa. Hasa hii huwa ninazingatia pale ninahipoitaji kusasisha program za kwenye simu yangu Yaani kwa ujumla mkakati wangu ni kusawazisha kati ya usalama, ufanisi na matumizi halisi ili nihakikishe kuwa kifaa changu, kinafanya kazi vizuri bila kulita usumbufu usiowa.

Ninaweza kufanya mambo mengi ili kuweka afya yangu nzuri. Mfano, ninazingatia mtindo wa maisha ambayo hua nina jumuisha lishebora, mazoezi na mapumziko ya kutosha. Pia ninakula chakula chenye uiano hasa vyakula vyenye mafuta kidogo, mboga za majani, matunda na protein kama samaki, kuku na maharagwe. Pia mimi hunywa maji ya kutosha kila siku ili nweze kusaidia na usagaji wa chakula na utendaji wa mwili kwa ujumla. Kwa upande wa mazoezi mimi hufanya mazoezi mepesi, hadi ya wastani kama kutembea, kukimbia au mazoezi ya viungo mara kadhaa kwa wiki. Jambo ambalo nimegunduwa linasaidia kuimarisha moyo, misuli na kupunguza msongo wa mawazo katika mwili wangu. Zaidi ya hayo pia ninajali afya ya akili na kuzuia magonjwa mapema. Kwa hivo mimi huwa ninaakikisha napata usingizi wa kutuosha kila siku kwa ni usingizi ni muhimu kwa kurejesha nguvu za mwili na akili. Pia nimeweza kutenga muda wa kupumzika na kufanya shuguli ninazozipenda kama kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki na familia. Na nimeweza kugundua kuwa jambo hili linanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ninapenda kwenda hospitalini angalau maramoja kwa mwaka ili niweze kuichunguza afya yangu ni hakikishe kuwa kila kitu kipo sawa na ikiwa kuna jambo lote ambalo litagundulika liweze kutatuliwa mapema. Kwa ujumla ninaona afya njema kama uwekezaji wa muda mrefu unaohitaji nidhamu na kujijali kila siku.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni pale ambapo nilimaliza na kuhitimu chuo kikuu. Lilo lilikuwa tukio kwa sababu ilikuwa ni hatua kubwa iliobadilisha mwelekeo wa maisha yangu kwa sababu iliashiria mwisho wa safari ndefu ya masomo na mwanzo wa awamu mpya ya uwajibikaji. Wakati wa maafali nilisi furaha kubwa sana, fahari na pia hofu kidogo Nikitambua kuwa sasa nilikuwa ninapaswa kusimama kama mtu mzima anayeweza kufanya maamuzi muhimu kwa maisha yake na hata si maisha tu yangu mwnyewe Bali hata maisha ya marafiki zangu au familia yangu Kwanzia hapo nilianza kufikiria kwa makini kuhusu mustakabali wangu kujitegemea kifedha na jinsi ya kutumia elimu nilikuwa nimepata kwa manufaa ya jamii na familia. Baada kuhitimu kuanza kufanya kazi na kupata kipato, kilinifanya nijione kweli nimekua. Kupata mshahara wa kwanza kulinipa hisia ya kujitegemea na kunifundisha nidhamu ya matumizi, kupanga bajeti na kuweka akiba. Zaidi ya hilo, kuingia rasmi katika taaluma ya maabara kuliniwezesha kupata utambulisho wa kitaaluma ambapo nimeanza kujenga taaluma yangu kama mtaalamu wa maabara nikitumia ujuzi wangu kuchangia katika uchunguzi, utafiti na pia huduma za kiafya kazi hii inaniwezesha kujenga maisha yangu katika namna ya kuwajibika kuwa mwadilifu na kufanya kazi kwa usahihi mkubwa mambo ambayo yamekuwa msingi wa ukuaji wangu binafsi na hasa katika taaluma yangu Tukio la kuhitimu chuo kwa hivo halikuwa tu tukio la kupata cheti bali lilikuwa mwanzo wa safari ya maisha ya utu uzima na taaluma yangu na pia maisha yangu ya baadaye ambao huwa ninajenga siku kwa siku kutokana na kazi ambayo ninaifanya na pia watu ambao ninakutana nao katika maisha yangu haya ya baada ya kumaliza na kuhitimu chuo.

Huwa ninapenda aina nyingi za mkate lakini haswa mkate wa ngano nzima hasa ule wenye mbegu kama ufuta au alizeti. Aina hii ya mkate huwa inaladha nzuri na pia hushibisha kwa muda mrefu na pia inafaidha ya kiafya kwa sababu ina aina ya faiba nyingi zinazosaidia katika usagaji wa chakula. Pia napenda mkate laini wa kahawa au brown bread kwa kiamsha kinywa Hasa unapokuliwa na chai au kahawa. Faida yake ni kuwa ni rahisi sana kupatikana hasa katika maeneo ya kwetu. Pia kutayarisha kwake huwa ni wa haraka ni kwa haraka sana na unaweza kuliwa kwa njia nyingi Iwe ni na mayai, siyagi ya karanga au mboga hasara yake ni kwamba baadhi ya mikate iliokubolewa sana huwa na suskari nyingi au virutubisho vichache hivo huitaji kuchagua kwa makini na ndio uwa nipo makini kila siku ili niweze kuchagua mkate ambao utanipa virutubisho vya kutosha. Mbali na mkate pia uwa ninapenda aina nyingine ambao inaweze ikalinganishwa na mkate ambayo inaitwa chapati. Hasa inapopakwa mafuta kidogo au nina uwa wakati ninaila na maragwe, dengu au mboga za majani. Chapati utengenezwa kwa kuchanganya unga wa ngano, maji, chumvi kidogo na mafta Kisha unga uo unaweza kukanda adi uwe laini Bada ya hapo unga uo unagawanywa vipande vidogo vidogo Kisha husukumwa kwa duara, alafu unapakwa mafta kidogo na kukunjwa na kusukumwa tena kabla ya kuokwa kwenye kikangio cha moto faida ya chapati ni kuwa ni chakula kinachotoa nishati na kinaweza kuliwa wakati wowote wa siku. Hata hivo, ukitumiwa kwa mafuta mengi, unaweza kuwa na kalori nyingi kwa hiyo mafuta huwa yanawekwa kidogo katika upikaji wa chapati ili uweza kuwepukika hatari hii ya kuwa na kalori nyingi mwilini. Kwa kiasi kinachofaa, chapati ni aina ya mkate ambao ni tamu sana na pia katika kitamaduni chapati unatoa nguvu sana kimwili na ndiyo maana chapati ni aina ya mkate ambao upo sana kwa wingi na unaliwa sana katika eneo la Afrika mashariki. Na kinacho nipendeza sana katika chapati ni utengenezaji wake ambao ni raisi sana na mtu yeyote anaweza akajifundisha.

Kinachonifanya nicheke zaidi ni utani mzuri au vichekesho venye akili hasa vile vinahusiana na maisha ya kila siku. Utani kuhusu kazi, marafiki au makosa madogo ya kibinadamu hunichekesha kwa sababu ni rahisi kujitambulisha nayo au ni rahisi kufahamu kwa sababu ni mambo ambayo hua nakutana nayo katika maisha. Pia huwa ninapenda utani wa maneno au mizaha ya lugha inayohitaji kufikiria kidogo kwa sababu huniboresha hali ya moyo na kunifanya nicheke kwa njia ya kipekee na wataalamu wanasema kuwa kicheko ni njia moja ya kuongeza siku za maisha hapa ulimwenguni. Vile vile hali za kuchekesha zinazotokea kwa bahati ama zile ambazo hazikuwa zinatarajiwa, hunifanya pia nicheke sana, hasa ninapokuwa na wenzangu kazini au ninapokuwa na marafiki na huwa tuna utani mwingi sana. Kukumbuka matukio ya zamani kwa mtazamu wa ucheshi pia huniondolea msongwa mawazo na pia huniimarishia mahusiano kwa sababu kicheko ninachokua ninakipata hapo huwa ni kicheko cha furaha ambacho hutokie baada ya mimi kukumbuka siku hizo. Kwa ujumla vichekesho vya heshima visivyo na matusi na vinavyobeba ujumbe chanya ndivyo vinavyonifanya nicheke zaidi na kujisikia nipo huru.

Ninapenda sana kutumia programu za baruapepe kama vile Outlook maranyingi sana haswaa kwa mawasiliano ya kikazi kwa sababu muda mwingi katika jumazima uwa nipo kazini. Kupitia Outlook ninaweza kupokea na kutuma baruapepe ninaweza pia kupanga ratiba za mikutano na pia kufuatilia majukumu ya kikazi. Program hii imeweza kunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa kazi na kuwakisha kuwa mawasiliano rasmi ya nafanyika kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa katiyangu mimi na wafanya kazi wezangu au na wakubwa wangu wakikazi. Pia natumia program za Microsoft Office kwa kiwango kikubwa kutokana na mahitaji ya kazi. Ili niwezesha kujumuisha Microsoft Word na kuandaa ripoti na nyaraka mbalimbali, pia ni natumia Excel kwa kuchakata na kuchambua takwimu, na pia ni naweza kutumia PowerPoint kwa kuunda kuandama wasilisho ambayo hua ni natumia kuwasilisha mbele ya wafanya kazi wenzangu, ama mbele ya watu mbalimbali ambayo waangependa kupokea ujumbe ana kwa ana. Faida programu hizi ni uraisi, wamatumizi, pia kuna waminifu na uwezo wakushirikiana na wengine, jambo mbalo limeweza kuniongezea tija na ubora wa kazi zangu za kila siku.

Mfereji wa televisheni ambao ninapenda kufuatilia na kupenda sana ni ule ambao unajulikana kama BBC Art kwa sababu unatoa mafundisho mengi ya mazingira na wanyamapori ambao unajumuisha utafiti wa kina na picha za hali za ya juu ambazo huwa zinanipendeza sana. Mfano mzuri ni Planet Earth 2 ambapo kila sura inangazia ekosistem tofauti duniani kutoka misitu ya mvua, mijimi kubwa, milima na jangwa. Mfano katika toleo moja na ambalo limenivutia ni lile la visiwa ama island ambapo inachunguza wanyama na mimea ya kipekee inayopatikana kwenye visiwa mbalimbali. Na katika toleo hilo ilinatonyesha jinsi wanyama wanavyopambana na changamoto za mazingira yao, binu za uokoaji na mikakati ya kuishi faida kufuatilia mfiliji huu ni kuwa nimeweza kupanua ufahamu wangu wa kitaluum na mazingira na pia nimeweza kuinua heshima yangu kwa wanyamapori na kupata elimu ya kina juu ya sayansi ya dunia hasara ni kwamba baadhi ya matoleo haya ni maarifu sana na yanahitaji muda mwingi kuangalia kwa makini, lakini thamani ya elimu na burudani ni kubwa sana hivyo, kunifanya kila siku niweze kufuatilia matoleo haya ya umifireji hii pa letu ambapo huwa yanatangazo kuwa yametokea. BBC Earth pia hutoa matoleo mengi kama vile blue Planet 2 na Frozen Planet ambazo zinachunguza bahari na barafu kwa kina. Zikionyesha uhusiano wa binadamu na dunia na wanyama na jinsi wanavyoweza kuilinda. Kuangalia vipindi hivi ni kama safari ya kusafiri duniani bila kuondoka nyumbani na kila toleo huwa inaniwezesha kupata mafunzo na burudani kwa wakati moja na hivo kunifanya niwe mtazamaji wa hali ya juu sana katika matoleo haya ya mfereji huu wa BBC ambao nimewezesha kupata mafundisho mengi sayana na nimeweza pia kuwaonyesha marafiki zangu na kuwafundisha zaidi zaidi juu ya ulimwengu tunaoishi.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea msituni kwa sababu ninaweza kupata utulivu wa kiakili na fursa ya kuungana na mazingira ya asili. Msitu una uzuri wa kipekee, kuna hewa safi, kuna sauti za ndegi na pia mandhari ya miti na mimea ambayo hupunguza msongwa wa mawazo. Kutembea msituni pia ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sababu yamenisaidia kuimarisha afya ya moyo, kuongeza umakini na kuweza kuamsha hisia za ubunifu katika akili zangu. Kwa upande wa kilimu pia, msitu umekua ni darasa la asili nazoniruhusu mimi kujifunza kuhusu baolojia ya viumbe tofauti, tofauti pia ekolojia na pia umuhimu wa uhifadhii wa mazingira. Hata hivyo kutembea msituni kuna madhara au kuna changamoto kadhaa ambazo huwa nipo makini sana nisikumbane nazo kwa sababu kuna hatari ya kukutana na wanyama wakali au wadudu hatari kama vile wanyama kama nyoka na mbu pamoja pia na uwezekano wa kupotea endapo njia hazijulikani vizuri hasa misitu mikubwa kama ile inayopatikana katika eneo la Afrika mashariki mfano msitu boni. Pia mazingira ya msituni yanaweza kuwa na ardhi isiyo imara au hali ya hewa inayobadilika ghafla ili kupunguza hatari hizi huwa ninafanya maandalizi kama vile kuvaa mavazi sahihi kutumia ramani na pia huwa muda mwingine nina kifaa cha kunyoesha mahali ambapo ninaenda kifaa cha urambazaji na pia kutembea kwa tahadhari ni jambo ambalo huwa ninalitilia maanani sana ili nisieze kukutana na wanyama waharibifu kama vile Simba ama ndovu ambazo ni hatari sana katika maisha yangu. Kwa ujumla kwa tahadhari na heshima kwa mazingira mimi hupenda kutembea msituni sehemu ambayo ipo wazi inayoonekana ambayo haina vichaka vingi na jambo hili limeweza kunisaidia kuwa na uzoefu mzuri na nimepata manufaa mengi hasa kutembea katika maeneo hayo.

Kwa sasa, sina kitu cha thamani ni nacho kihifadhi, lakini ningependa sana kuhifadhi thahabu kwa sababu njia ya kuekeza au kuhifadhi thamani ya thahabu ni moja wapo ya namna ambayo unaweza ukawa umehifadhi mali nyingi sana. Dhahabu ni mali thabithi ambayo haipotezi thamani yake kwa urahisi na inaonekana kuwa inaweza kuwa kinga dihdi ya mabadiliko ya kiuchumi kwa mfu mfumuko wa bei au kupungua kwa thamani ya sarafu kwa sababu nchi nyingi zinaonekana kuwa na hifadhi kua ya dhahabu. Hivo inashiria kuwa dhahabu ni ni madini sana ambao ya na thamani sana ulimwenguni.Hata hivyo kuifadhi dahabu kuna changamoto zake kwa sababu kuhifadhi dhahabu kuna hitaji usalama makini kama vile box la kuhifadhia ya dhahabu hiyo ama benki au mifumo ya kisasa ya kuhifadhi mali ya thamani ambapo unaweza kuipukika hatari zinazo tokana na sana usalama Kwa sababu kila mtu huwa anaiangalia, anaithamani na ni jambo rahisi sana kuweza kuporwa ama kuibiwa ambalo inaweza kasababisha pia kupoteza kwa maisha binadamu Pia thamani ya dhahabu inaoweza kuongezeka au kupungua kulingana na soko la kimataifa. Hivo inhitaji uangalizi wa kibiashara Lakini kwa ujumla ni mali yenye manufaa kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu na hasa hisia ya usalama wa kifedha kama vile kwa taifa.Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu vya thamani sana ambavyo ningependa sana kuvihifadhi kama siyo sasa hivi au kwa maisha ya baadaye ama kujihusisha katika biashara ambazo zinahusiana na na madini hayo ya dhahabu Kwa sababu yanaweza ya kaleta manufaa mengi sana katika maisha yangu mfaano kiuchumi lakini si mimi mwenyewe bali hata na marafiki zangu ama nama na na watu hata ambao siwafahamu ulimwenguni Kwa sababu ni madini ya dhamani yanayogusa maisha mbali mbali, karibu na mbali.

Hapana sina upendeleo wakuvaa vipuli kwa sababu kama mwanaume hii si sehemu ya mtindo wangu wa kila siku na pia jamii ninayoishi haizingati au kuhusisha vipuli na mtindo ya kaweda ya kiume. Lakini hata hivyo wanawake katika jamii yangu wanaruhusiwa kuvaa vipuli kwa sababu ni aina moja ya kuwafanya wanonekane kwa warembo na wakupendeza zaidi na kuwa na mvutio ambao pia jamii inafuraia kuwa na wanawake walio na mvutio wa hali ya juu sana kwa sababu inakuwa ni moja wapo ya mambo ya kujivunia katika utamaduni wetu. Hata hivyo, ninaweza kuthamini vipuli katika mtazamo wa kisanii au kiasili kama vile vipuli vinyo patikana kwenye mapambo, kwenye fukwe au sanaa za asili. Faida vipuli hivi ni kwamba vinaweza kuongeza urembo au kuunda mandhari ya kuvutia sana pale ambapo vinatumika, lakini kwa kuvaa kwa sasa si jambo linalo nigusa mimi moja kwa moja.